Naam kusema kweli mazoezi ya mwili nafanya kila ninapoamka asubuhi. Ni lazima nifanye mazoezi hayo kwa kuwa yanaeza kunijenga na pia kunijenga kimisuli na pia kuweza kufanya damu ieze kutiririka kwa viungo vya mwili kwa vizuri na pia yanaeza kunipa nguvu na kunipa motisha na ya siku mzima ili ninapoweza kufanya mambo ingine niwe na hiyo motisha na nguvu ya kuweza kumaliza kazi nilioachiwa mbeleni mbele ya hiyo siku.

Wakati wa siku unaofanya kazi mzuri ni wakati wa asubuhi. Muda wa asubuhi ninapoamka, baada ya kukunywa kistaftahi naweza kutulia kwa akili naweza kukuwa na umakini. Muda huo ndio akili yangu inapokuwa na imetulia na inapokuwa ikifanya mahesabu mingi mingi. Hapo ndipo naweza kufanya kazi mzuri na kwa ubunifu naam.

Mara nyingi wikendi naeza kutulia na pia naeza kufanya zoezi ama kutembea na kuenda kwa mazingira. Kama naeza enda msitu wa karura kutembea na pia kupiga zoezi humo. Napenda sana kutembea mazingirani yalio jaa miti ama kutembea kwa milima kwa kuwa kuna mandhari mazuri na pia unaeza kupunga hewa safi kulingana na maisha ya huku jijini Nairobi.

Naam malengo ya kila mwezi kazini. Naeza kueka malengo ya kila mwezi kazini kakua nikona timetable timetable hiyo inaeza kunisaidia na kuweza kulenga kila mwezi inaeza kukamilisha kazi ya kihasi kiasi hiki kwa kuwa kila mwezi inaitajika kufanya kazi ya kiazi hiki na kuweza kukamilika kwa hiyo muda wa hiyo mwezi naamu. Kwa hivyo.